Uzoefu wakueza kufika gazini mapema, kueza kutangulia mapema kabla ya wakati, umenisaidia, umenifundisha zaidi kueza kuweka wakati na kueza kuwa na mpango na mikakati katika kazi yangu ilikuwa na umarufu kwa kufanya kazi yangu.

Lahasha mimi siishi mahali nilipo zaliwa. Nilizaliwa katika mji wa Isili na hospitali ilikuwa ni Pumwani. Lakini sasa inaishi Allsops outering. Kwa hivo siishi katika mahali ambapo nilizaliwa. Ingawa mimi huenda kutembelea Isili. Mimi siishi uko hata kidogo.

Muda wangu wa bure mimi na utumia kwa kusikiza mziki, kutizama filamu na marafiki zangu, ama kuenda kutembea katika misitu na ambapo kuna garden na weza kupunga hewa na kuweza kunywa juisi kama vile passion na kutulia nikisikiza mziki.

Mimi napenda kuwa na nywele fupi, kwa hivyo mimi hunyoa nywele zangu, sipendi zikiwa ndefu, kwa sababu zinanifanya nisiwe na amani, nijihisi kwamba nina uchafu, kwa hivyo napenda kuzinyoa nywele zangu na kuziweka vizuri, kwa hivyo mimi hupitia katika kinyozi siku kama moja kwa wiki.

Mimi naupenda mwanga wakati ambapo unanisaidia kuweza kushoot videos zangu kupiga picha na kuweza kurekodi zile nakali za picha ama video kuweza kupiga picha ambazo ni mzuri kwa kutumia mwanga ule ambao ni wakati. Mwanga mkali unaharibu picha.

Kuanza mradi mpia katika kazi, kwanza na consult ama nauliza wakubwa wangu katika kazi, bosi na muuliza tufanye kazi vipi ama mteja ama wale wenzangu katika kazini, alafu ni naweza kupanga mikakati ambayo itanisaidia kuweza kufu kuanzisha mradi huu mpya.

Mimi amakweli napendelea joto, sipendi baridi hata kidogo. Joto uniwezesha kukaa kwa amani, kukaa mbapo siwezi kujikunja kimwili na kaa nikiwa sawa, nikiwa salmini. Kwa hivo joto ni mzuri kwangu, mimi sipendi baridi hata kidogo.

Mimi napenda rangi ya samawati ama rangi nyekundu ama rangi ambayo ni nyeusi. Rangi nyeussi sana sana huashiria nguvu, huashiria wezo na power. Kwa hivyo mimi hupenda rangi nyekundu na napenda kuvalia majaket ama masweta ambayo ni mazito ya black.

Mimi napenda nyama ya ngombe ama ya mbuzi. Nyama hizo nikikula nafurahia sana. Mimi hununua nyama katika buchari ambako ni duka ya kueza kumchinja nyama. Napenda sana nyama ya beef ambayo ni nyama ya ngombe.

Tukio ambalo ni la muhimu sana katika maisha yangu ni wakati ambapo mimi nimeweza kufanya mambo na nikaweza kuwezesha kupita katika mtihani kama vile nilieza kupita interview ya kazi na nikaweza kupata kazi mzuri ambayo nilitaka.

Maoni ni kitu cha maana sana. Kwa hivyo mimi napokea kwa heshima, napokea kwa ishara ya kwamba inanipendeza. Mimi si wa kukasirika. Mimi si mwepesi wa kukasirika ambapo mtu ananipea maoni kama yale yanahusu kazi yangu kwa sababu yananisaidia kwa mwendo mzuri.

Naam mimi napenda kuenda pwani ambapo mimi huenda kuogelea na kuenda kuona bahari na mchanga mweupe ama pia kuenda kuona konokono na shell na kuweza kuona wazungu kwa hivo mimi napenda pwani sana na kunywa maji ya madafu.

Timu ya mchezo ya kandanda ninayofuata ni timu ya Chelsea, ambayo ni timu inayochezwa pale katika uwanja wa Stamford Bridge, kule upande wa uingereza, na mchezaji ambaye hunifurahisha sana ni Frank Lampard, ingawaje alistaafu na huwa nina kumbukumbu kwa mchezo wake.

Mji ambao ningetaka kutembelea ni mji wa New York kule upande za ng'ambo kule marekani kwa sababu niliweza kupata kuweza kujua New York ilikuwa ni mji maarufu duniani katika mziki za hip hop ambapo wasanii kama JayZ wanapenda kuashiria mziki katika mji huo.

Mi napenda mazingira ambayo yametulia utulivu mahali ambapo kumenyamaza. Sipendi kelele kwa hivo, napenda utulivu, napenda mazingira ambayo ni masafi. Ya uniezesha kuwa na na amani wakati nafanya kazi yangu na kuwa na mpangilio bila wasiwasi wowote.

Mimi ujifurahisha kwa kutazama filamu wakati ambapo nimetulia kwa hivo huwanafurahi sana na mimi napenda kula sana napenda kukula kwa sababu wakati ninafuraha nakula vyakula ambavyo ni vitamu kitu ingine napenda kufanya napenda kukunywa juice ya passion nikiwa nimetulia.

Kazi ya ushirikiano na wengine mimi hufanya wakati nimeshirikiana na wenzangu ama wakubwa wangu ama pia kushirikiana na yule mteja wangu nikimwonyesha kazi ambavyo inafanywa. Kwa hivyo mimi napenda ku-share ideas kwa hatu kama hao.

Mimi huenda madukani wakati nimejipatia nafasi ya kupumzika kutoka katika kazi zangu za kushute video ama kuedit video. Kwa ivo huwa naenda wakati wa jioni ili niweze kupata chakula cha wa dina ama cha jioni halafu na cha mchana.

Ningependa kujaribu mchezo wa chess, ama mchezo wa ubao, sababu ni mchezo ambao unatumia akili na fikra nyingi na umakini na hata usubiri kuwa na subira nyingi. Kwa hivo mchezo wa chess ni mchezo ambao ningetaka kujaribu ingawa, sijawai jaribu katika maisha yangu, naomba kesho ama kesho kutwa itakuwa rahisi.

Rangi ambayo ningenda katika ukuta wa chumba changu ni nyeupe. Rangi nyeupe pekee kwa sababu sitaki kujaza marangi tofauti tofauti katika nyumba yangu ama chumba chochote kile. Kwa hivyo natarajia tu kuwa na rangi nyeupe ambayo ni safi kabisa.